Mara nyingi mchana nakula chakula rahisi lakini kinachoshiba. Kitu ambacho hakihitaji mawazo mengi. Wakati mwingine huwa ni wali. Wale unatabia ya kuelewana na kila kitu. Unaweza kuchanganya na maharagwe, mboga za majani, au kipande cha nyama au samaki. Wale wa mchana ni kama makubaliano kati ya njaa na haraka. Unashiba bila drama. Kuna siku ambazo ugali ujitokeza, sio ugali wa sherehe, mbali ugali wa kazi. Unakula, unajisikia mzito kidogo lakini una nguvu. Ukipata mboga kama sukuma au mchicha pembeni, mambo yanakua sawa kabisa. Ni chakula kinacho kuweka ardhini, hakikuruhusu kuelewa. Wakati mwigine hasa siku zikiwa na haraka. Mchana huwa ni chakula cha kunyakua, mayai na chapati, au kipande cha mkate na kitu cha kuandamana nacho. Si kwa sababu napenda sana mbali, kwa sababu wakati mwigine njaa haiombi mpishi mzuri, inaomba tu kitu kimoja, kula sasa. Kuna pia siku chache ambazo nahisi nimechoka na vya kule vizito. Hapo mchana huwa mwepesi labda wali kidogo na mboga nyingi, au chakula kisicho na mafuta mingi. Sio kila siku mwili unataka kubeba uzito ule ule. Kwa hivyo nikisema kwa ufupi lakini kwa kweli, mchana nakula chakula cha kawaida cha kurudia rudia lakini cha kuniweka hai.

Kwanza kabisa, nimeanza kubadilisha namna ninayofikiria kabla ya kubadilisha dunia. Nilipokuwa mdogo niliona mazingira kama kitu kilichopo tu. Miti ipo, maji yapo, hewa ipo. Lakini kando nilivyokuwa, niligundua kuwa mazingira hayapo kwa ajili yangu. Mimi nipo kwa sababu ya mazingira. Kuwa mtazamo peke yake, umebadilisha maamuzi yangu mengi ya kila siku. Sasa kabla ya kufanya kitu mara nyingi na jiuliza hili linaacha alama gani nyuma. Katika maisha ya kila siku moja ya mambo ninayojitahidi kufanya ni kupunguza taka. Siyo rahisi hasa kwenye dunia ya plastiki. Lakini nimeanza kwa vitu vidogo kubeba chupa ya maji inayotumika tena badala ya kununua chupa mpya kila mara. Kuepuka mifuko ya plastiki inapowezekana na kutumia vitu hadi vikombe kabisa kabla ya kuvibadilisha. Kuna furaha fulani katika kutumia kitu hadi mwisho wake ni kama heshima ndogo kwa rasimali zilizo tumika kuvitengeneza. Pili najitahidi kutotumia ovyo ovyo. Siyo kila kitu kinachongaa kinahitajika. Kina nihitaji. Kabla ya kununua nguo mpya kifaa kipya au kitu chochote unajiuliza nahitaji kweli au nataka tu mara nyingi jibu ni nataka. Kujizuia hapo ni njia yangu ya kimya kimya ya kulinda mazingira kwa sababu kila kitu kinacho zalishwa kinatumia maji nishati na malighafi kutoka ardhini. Kuhusu chakula nimekuwa makini sana sipendi kupoteza chakula kwa sababu najua nyuma ya sahani moja kuna ardhi, maji, jua na kazi ya binadamu. Ninapo pika najitahidi kupika kiasi kinachohitajika na kilichobaki na kitumia baadaye badala ya kukitupa. Pia ninajaribu kula vyakula vya asili na vya karibu kadiri inavyowezekana. Siyo kwa sababu ni mtindo bali kwa sababu vinahitaji usafirishaji mdogo na vinahusiano wa karibu na ardhi ninayoishi. Katika matumizi ya nishati, sijafika ukamilifu lakini najitahidi kuwa na ufahamu. Nazima taa nisizotumia napunguza matumizi ya vifaa vinavyokula umeme sana na ninapopata nafasi napendelea njia rahisi kutembea kwa miguu au kutumia usafiri wa pamoja badala ya usafiri wa binafsi. Ni hatua ndogo lakini nikikumbuka kuwa watu wengi wakifanya kidogo kidogo arithake hua kubwa. Lakini labda mchango wangu mkubwa, zaidi ni kuongea na kuamasisha kwa upole. Sipendi kuhubiri au kulaumu watu. Kwa sababu mazingira haya lead kwa lawama. Badala yake, ninapozungumuza na marafiki au familia uishirikisha kile ninachokifunza. Kwa hadithi, si kwa amri, nikisema nilijisikia vizuri nilipopunguza taka wiki hii, mara nyingi mtu mwingine huanza kufikiria pia. Mabadiliko ya kweli huenea kimya kimya pia ninajitahidi kuheshimu mazingira ninapokuwa nje nisipotupa taka ovyo nisiharibu mimea au vianzo vya maji na kuwa muangalifu na wanyama hata kama hakuna anayeniangalia nafanya hivyo kwa sababu najua dunia inakumbukumbu na hata kama haina sauti. Cha muhimu zaidi nakubali kuwa bado na jifunza. Kuna siku nafanya makosa, kuna wakati narudi nyuma lakini sijikati tamaa. Kulinda mazingira siyo mbio ya kazi ni matembezi marefu ya uaminifu. Kila siku najifunza kitu kipya. Kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, upotevu, bayonuai au adhiri za tabia zote za kila siku. Maarifa hayo hunifanya niwe mnyenyekevu zaidi siyo mkali. Kwa kifupi ninachofanya kulinda mazingira si kushangaza. Nali ni cha dhati, ninaishi kwa uangalifu zaidi, natumia kwa hekima zaidi na ninafikiria mbele kidogo kabla ya kuchukua. Siwezi kuokoa dunia peke yangu lakini ninaweza kuamua nisiharibu zaidi kwa vitendo yangu.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole, but si kwa sababu niwa kisasa tu, mbali kwa sababu unaingia moja kwa moja kwenye namna inavyoishi na kufikiria kuhusu, faraga, urahisi na uaminifu. Kwa kifupi, kidole changu kimekua kama ufunguo wa maisha yangu yakidigitali, lakini nyuma ya kuguza kuna hadithi ndefu zaidi. Nilianza kutumia mfumo wa vidole si kwa msisimuko mkubwa, mbali kwa uchovu na kukumbukumbu mila. Nilikuwa mtu wa kusahau password au mbaya zaidi kutumia password ile ile kila mahali. Ilifika wakati nikagundua kuwa nalinda maisha yangu ya mtandaoni kwa njia ya kubahatisha. Ndipo mfumo wa vidole ukaonekana kama suluhisho la kirafiki, hakuna kukumbuka, hakuna kuandika, hakuna hofu ya mtu kuniona, nikichapa namba, kuguza tu na simu inafunguka. Lakini kadri muda ulivyopita nilianza kuona mfumo wa vidole kama zaidi ya kifa cha usalama. Ni mchanganyiko wa kiteknolojia na ubinadamu. Kidole changu ni changu pekee. Alama zake hazifanani na za mtu mwingine yeyote. Kuna kitu cha kina hapo, kama vile teknoloji inavyosema na kutambua wewe. Si namba uliandika. Hilo hunipa hisia fulani ya kiheshima hata kama nikifaa tu. Kwa upande wa usalama, mfumo wa vidole umenipa amani ya akili. Simu yangu ina mambo mengi binafsi, mawasiliano ya karibu, picha za familia, mawazo niliyoandika usiku wa manane, ata taarifa za kifedha. Kujua kwamba si kila mtu anaweza kuifungua kwa kubahatisha, hunifanya nijisikie salama zaidi. Sio kwamba ni usalama mkamilifu, najua hakuna mfumo usiovunjika, but ni bora kuliko kuacha mlango wazi. Hata hivyo, ninakiri kuwa mfumo huu pia umenifundisha kuhusu urahisi na uvivu wa binadamu. Ni rahisi sana hadi wakati mwingine nasahau kabisa kuwa kuna usalama unaofanyika. Nimezoea kufunga simu bila kufikiria kama reflex. Hapo ndipo ninapojikumbusha, urahisi ni mzuri lakini unaeza kutufanya tusitafakari. Teknolojia nzuri inapaswa kutulinda bila kutufanya wasahaulifu. Kuna pia upande wa imani. Unapoamua kutumia alama za mwili wako, kidole, uso au macho, unaweka imani kubwa kwenye kifaa na mfumo uliokitengeneza. Unajiuliza kama kimya, data hii naenda wapi? Nani anaiona? Mimi si mtaalamu wa usalama wa mtandao, lakini najitahidi kuwa na ufahamu. Ndio maana pamoja na vidole, bado ninatumia ngili imara kama mbadala. Ni kama kuvaa mkanda na breki kwa pamoja. Usalama wa zaidi, waziada, au mizi. Kijamii pia mfumo wa vidole umeadhiri tabia sana. Zamani mtu angeoamba simu yangu, akiangalia kitu na ningekua na wasiwasi. Sasa najua ata nikimpa si rahisi kufungua sehemu binafsi bila idhini yangu. Hilo linaweka mipaka yenye afya katika kati yangu na wengine. Si kwa sababu ninawaficha watu bali, kwa sababu faragha ni haki si kosa. Lakini pia kuna nyakati mfumo huu hunikumbusha udhaifu wa kuwa binadamu. Nikiwa na mikono yenye maji, haswa au jeraa ndogo, kidole hakitambuliwi mara moja hapo ndipo ninapocheka kidogo. Nakumbuka kwamba teknolojia ata iwe smart kiasi gani bado inategemea hali ya mwili au mwanadamu. Inanirudisha chini inanifanya nisitegemea sana mashini kuliko mimi mwenyewe. Kwa ujumla natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu unanirahisishia maisha bila kunivua hutu wangu. Ni haraka ni binafsi na ni kwa kiwango fulani unanifanya nijisikie kuwa na udhabiti. Lakini si uchukuli kama kinga ya mwisho ni sehemu ya mfumo mpana wa kujilinda kimtazamo kitabia na kiteknolojia.

Ninapenda vyote lakini kwa sababu tofauti kabisa na iyo tofauti ndiyo iliyonifanya ni sione kama lazima nichague upande mmoja. Kuandika kwa mkono kuna niguza zaidi kihisia. Kuna kitu chataratibu na chakaribu sana unapo shika kalamu na karatasi. Mawazo ya natoka pole pole lakini kwa kina ni kiandika kwa mikono na fikiria zaidi kabla ya kuandika kwa sababu kufuta si rahisi kama kubonyesha delete. Hilo hunilazimisha kuwa mwaminifu kwa ninacho. Hisi? Ndiyo maana ni kiandika mawazo binafsi shajara au kitu chenye uzito wakihisia maranyingi na chagua kalamu. Kuandika kwa mkono kuna nifanya nijisikie nipo ndani ya mwa mawazo si juu yake. Lakini kuandika kwa kompyuta kuna nipa kasi na uhuru. Mawazo yanapo kuja kwa wingi kubodi inakuwa kama njia ya kuya, kimbiza ya sipote. Ninaweza kuhariri kupanga upya sentensi kuongeza au kupunguza bila hofu. Kwa kazi masomo au maandishi marefu yanayo hitaji mpangilio mzuri. Kompyuta inanisaidia kufikiria kimfumo zaidi. Inanipa nafsi ya kucheza na maneno hadi nipate umbo ninalotaka. Chakuvutia ni kwamba maranyingi naanza kwa mkono alafu na malizia kwa kompyuta. Kalamu hunisaindia kuzaama wazo, kompyuta hunisaidia kulikuza. Ni kama kupanda mti udongo ni mikono lakini kupalilia ni kupangilia bustani ni kazi ya kompyuta. Kwa hivyo sipendi kusema napenda ki moja au kuchukia kingine. Kwangu, kuandika kwa mikono ni kwa moyo, kuandika kwa kompyuta ni kwa akili.

Ndiyo, anapenda kutembea kwa miguu, lakini si kwa sababu ni zoezi tu, au kwa sababu ni afya. Ninapenda kwa sababu kutembea kunanifanya niwe mwenye uwepo wa maisha. Katika ulimwengu wa simu harifu na kelele sisizoisha, kutembea ni aina ya kupumua kwa mwili na akili. Ni kama kuingia ndani ya chumba ambacho hakina redio, hakuna matangazo, hakuna kelele za watu wengi, na ina nafasi yangu ya kurudi kwa asili yangu kidogo. Kila mara ninapotembea ninaona mambo ambayo mara nyingi hayatokei kwenye maisha ya haraka. Watu wa kitasamu bila sababu jua liki kionyesha rangi yake ya asubuhi miti ikipumua kwa kimya na ata hewa yenyewe harufu ya mvua au udongo. Kutembea kunanifanya nijisikie kuwa sehumu ya mazingira. Si mtu anaishi kwa kigezo cha simu. Ninaanza kuona mabadiliko madogo madgo. Kama jinsi barabara inavyobadilisha jinsi watu waniofanya kazi zao na hata jinsi mnyama mdogo anayevuka kwa tahadhari. Hizo ndizo ndoto za maisha ya kawaida na kutembea kunaniruhusu kuzipata. Lakini pia kutembea kunanipa watu wandani. Unapokuwa kwenye safari ya miguu unaanza kusikia mawazo yako mwenyewe kwa uwazi zaidi. Sauti ya ndani ambayo mara nyingi hupigwa chini na kelele za dunia inakuwa ya kusikika. Hapo ndipo napata masungumuzo ya kweli na nafsi yangu. Ninapojua ninatoka wapi, ninakwenda wapi, na ni nani anayependa kuwa. Si lazima niwe na suluhisho la kila kitu mara nyingi kutembea kunanifanya nishike hoja moja kwa wakati. Nizungumze na nafsi yangu kwa uaminifu na kurudi nyumbani nikiwa na mwelekeo wakidogo zaidi. Pia napenda jinsi kutembea kunanifundisha uvumilivu na uvumilivu wa maisha. Ulimwengu unataka kila kitu kwa haraka. Mundo wa kukaa kwenye barabara, mundo wa kupumuzika, hata mundo wa kufikiria. Lakini kutambea kunanifundisha kwamba kuna dhamana ya hatua ndogo, hatua moja nyingine nyingine, hakuna mkazo wa kufika haraka. Hii ni somo ambalo linafaa sana kwa sababu mara nyingi ninafanya mambo kwa kazi kuliko viwango vyangu vya kweli. Kutembea kunanifanya nione kuwa maisha ni safari si mbio. Pia napenda na bila shaka kuna sehemu ya furaha ya kisanii katika kutembea. Wakati mwingine ninapenda kutembea kwa lengo la kuchunguza. Kutembea hadi sehemu ambapo sijawahikwenda kuingia kwenye mtaa mpya kuangalia maduka ya zamani au ata kuingia kwenye bustani ndogo. Ulimwengu unataka kila kitu kwa haraka. Kupata uzuri mahali pasipo fikirika. Ni mara nyingi mwisho wa safari ya miguu huwa na hadithi ndogo ya kujisifu. Nilitembea hapa leo na hiyo hadithi inabaki ndani ya moyo kama kumbukumbu ya ndoto ndogo. Kwa hivyo ndivyo, napenda kutembea kwa miguu si kwa sababu ni fitness tu, bali kwa sababu ni njia yangu ya kurejelea kwangu mwenyewe. Ni wakati ambapo ninajua kuwa mimi ni binadamu wa kweli, si tu mtu wa majukumu na vigeso. Na ni wakati mwingine ata nikiwa nimechoka. Kutembea kunanipa hisia ya kuwa, bado ninauwezo na hiyo ni hisia nzuri.

Pia, napenda kuvaa vipuli, lakini si kwa sababu ni kitu cha kawaida tu. Bali, kwa sababu vipuli kwangu ni kama kindokezo cha hadithi kwenye mwili wangu. Kila kipuli huwa na maana ndogo ya tofauti. Inaeza kuwa ya mutindo, inaeza kuwa ya kumbukumbu, au inaeza kuwa ya kijinsia mwenye nguvu kidogo zaidi siku hiyo. Kwa kwanza kabisa vipuli ni kitu ambacho kinanifanya nijisikie nimejenga utambulisho wangu. Siwezi kusema kwamba ni kitu muhimu sana kwa kila siku lakini ninapovaa kipuli najisikia nimeweka sahani ya kumalizia mtindo wangu ni kama kuonyesha dunia kidogo ya ndani yangu hii ndiyo mimi leo na mara nyingi napenda vipuli vinavyokuwa rahisi vizivyokuwa vya kuonekana sana kwa sababu napenda uwali uhalisi wa kuonekana kwa utulivu. Pili vipuli nachagua la kujiamini. Kuna siku unajisikia kama huwezi kuzungumza sana au huwezi kuonekana sana. Lakini kipuli kinaweza kuwa kitu kidogo kinachokupa nguvu. Ni kama kusema niko hapa. Hata kama si lazima niseme sana. Kwa hivyo, kwa baadhi ya siku kipuli ni kama rafiki wa kimya ambaye ana kuhamasisha. Na bila shaka, kuna upande wa urahisi. Vipuli, havihitaji kufungwa kwa muda mrefu. Havina taabu ya kutosha. Unavaa na kuendelea na maisha. Ilo linanifanya nipende vipuli kwa sababu ni sawa na maisha yangu. Sio mzigo mkubwa. Lakini, ni kitu kinachonifanya nijisikie vizuri. Kwa hivyo ndivyo napenda kuvaa vipuli, sio kila siku, sio kila haina, lakini mara nyingi ninapenda jinsi vipuli vinavyoweza kubadilisha siku yako kidogo bila kubadilisha wewe mwenyewe.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na kwangu siyo tu tukio la kuona picha hau vitu vya sanaa. Bali ni haina ya safari ya akili. Maonyesho ya sana ya nafanya ni sahau munda kwa sekunde chache kwa sababu unapo ingia kwenye ukumbi wa maonyesho. Unajisikia kama ume ingia kwenye chumba ambacho kila kitu ndani yake kinandithi. Naandithi iso azina maneno, zina rangi, humbo na insia. Kumbu kumbu yangu ya kwanza ya maonyesho ya sanaa ilikuwa ya anjabu. Nilikuwa nimeenda kwa sababu rafiki yangu alitaka kuenda. Na mimi nilikuwa na shauku kidogo, lakini sikujua nitaingia kwenye kitu kinacho badilisha jensi ni navyofikiria. Nilipo ingia niliona kazi za sanaa zenye ukubwa tofauti. Zao ndogo ndogo zilikuwa kama siri ndogo za mtu na zile kubwa zilikuwa kama ngoma ya rangi na isia. Nilikumbuka njinsi nilivyo hisi kuwa mdogo lakini pia nikiwa na hamu ya kujua zaindi. Kazi moja ilinishangaza sana ilikuwa picha ya rangi za moto na nilihisi kama ilikuwa inaongea nju ya isia za ndani ambaso sijaweza kusungumuza. Hiyo ilikuwa isia ya anjabu kuwa na kitu cha kusikia bila sauti. Lakini kile kina chifanya maonyesho ya sanaa ya kipeke ni njisi zina vyofanya niwe na muundo wa kutafakari. Mara nyingi maishi yanapita kwa haraka na atuna nafasi ya kusimama mbele ya kitu kimoja kwa munda. Maonyesho ya sanaa ya natoa nafasi hiyo. Unasimama mbele ya picha au sanamu na unaanza kuuliza maswali. Wanamchoro alifikiria nini? Kwanini alitumia rangi hisi? Je, i, linamaana gani kwangu? Hata kama hakuna njibu la moja kwa moja, ni muhimu kuona njisi akili yako inavyotenda kwa ajili ya kunjibu. Na kama kua na masungumuzo ndani na sanaa ni masungumuzaji ambayo, anakuja ujinjibu mwenyewe. Pia, maonyesho ya sanaa yanafanya nijue kwamba sanaa ni lugha ya watu. Kunapo waona watu wakitembea kwenye ukumbi, ukiona njisi ya kila mtu anavyoweza kuona kitu tofauti katika kazi moja, unajua kwamba kila mtu anandithi yake. Kuna mtu anaeza kuona usuni, mwingine anaona furaha, mwingine anaona ukame, mwingine anaona upendo. Hiyo inaniambia kuwa dunia ni kubwa na isiya zetu zinaeza kuwa tofauti sana. Lakini bando tunazishirikiana kupitia kitu moja. Maonyesho ya sanaa ni kama ukumbi wa watu ambao hawajui luga ya kila mmoja. Lakini bando wanaeza kuelewana kwa njia ya picture. Kumbu kumbu nyingine ya maonyesho ya sanaa ni jinsi ili nilivyoisi huru wa kufikiria. Hakuna mtu ananiambia hii ni sahihi au hii si sahihi. Sana inakua kama mteremuko wa mawazo. Unaweza kuenda wapi? Unataka na hiyo ni sehemu ya dhamana ya sanaa. Inakuonyesha kwamba si lazima tuwe na majibu sahihi kwa kila wakati. Wakati mwingine kujifunza ni kujua kuwa kuna mengi ambayo atujui na kusikiliza tu. Na bila shaka maonyesho ya sanaa pia ni nafasi ya kujua kitu kuhusu miundo ya njami. Sanaa mara nyingi uonyesha mambo ambayo si raisi kusungumuzwa wazi. Mizigo ya kihistoria, ukosefu wa haki na isia za watu ambao wamekua kimya. Kimya, unapoona kazi inayosemwa kwa ngufu unagundua kuwa sanaa inaweza kuwa njia ya kupiga kelele bila kelele. Na hilo linafanya nijue kuwa maonyesho ya sanaa si tu burundani. Ni sehemu ya njisi jamii inavyojijenga na kujijibu. Kwa hivyo, divyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Na kila mara ninapofika najua kuwa ninakuja kwa kitu ambacho kinaweza kunifanya nione dunia tofauti. Maonyesho ya sanaa si tu mahali pa kuona vitu vya rangi au sanamu ni mahali pa kusikia iziya kunjifunza andithi na kumbukumbu kwamba binandamu ana uwezo wa kuunda uzuri hata katika maisha magumu.

Ndiyo, napenda kupika picha. Lakini si kwa sababu napenda tu kushika picha za uzuri au kwa sababu ni mutindo wa sasa. Napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya kuhifadhi wakati. Kwa namna fulani, picha ni kama hifadhi ya kumbu kumbu. Lakini pia ina aina la lugha ambayo inaeleza saidi kuliko maneno. Wakati nina kamera mikononi najisikia kama ninaweza kuzungumza na dunia kwa njia tofauti. Si tu kuona bali kuchukua kile kinachonifanya mwoyo wangu ubuzu. Kwanza napenda kupiga picha kwa sababu inanikumbusha kwamba dunia ina uzuri wa aina nyingi. Na mara nyingi uzuri huu unafichwa katika vitu vidogo vidogo. Watu wengi wanatazama picha kubwa za muhanga lakini mimi napenda picha za vitu vidogo madoa ya rangi kwenye ua. Mwangaza wa jua unaopita kwa dirisha na au hata alama ya maji kwenye glesi. Hizo ni picha ambazo mara nyingi hazionekani kwa macho ya kawaida. Lakini zinapokuwa kwenye camera, zinapendeza kwa namna ya ajabu. Kupiga picha kunafanya niwe mwangalifu zaidi na ninajifunza kuona zaidi. Pili kupiga picha kunanipa nafasi ya kujifunza kuangalia. Wakati mwingine unadhani umeona kitu lakini siyo mpaka unachukua picha ndipo unagundua kwamba ulikuwa umeona tu kwa haraka. Camera inakwambia subiri kidogo. Inakwambia uangalia mwanga, uangalie kivuli, uangalie mwelekeo wa kitu na mara nyingi unapoangalia tena picha. Uliipiga unagundua maelezo ambayo hukuyatazama mwanzo. Hiyo ni hisia ya ajabu. Kama vile dunia inapokea nguvu zako kidogo kidogo na inakuonyesha nyuma. Na kuna sehemu ya hisia katika kupiga picha ambayo inanifanya nipende sana. Picha ina uwezo wa kuhifadhi hisia za wakati. Mara nyingi nikipiga picha ya watu si tu kwamba napiga uso wao napiga hisia zao. Kuna picha ambazo zinaonyesha furaha kwa uwazi lakini kuna zile ambazo zinaonyesha huzuni kwa utulivu. Na mimi napenda jinsi picha inaweza kuwa hifadhi ya hisia ambazo hatuwezi kueleza kwa maneno. Ni kama kuandika diary lakini kwa macho, hii inafanya kupiga picha kuwa kitu cha kibinafsi sana. Lakini pia napenda kupiga picha kwa sababu inaniweka kwenye hali ya kujifunza. Sio lazima uwe mtaalamu ili kupiga picha nzuri. Unahitaji tu kuwa na hamu ya kuona na kujifunza. Kupiga picha kunanifundisha kuhusu mwanga, miundo na jinsi vitu vinavyopangiliwa. Hii ni aina ya elimu ambayo inakuja kwa vitendo na kila mara ninapofanya kosa kama mwangaza sio sahi au kupost position. Haijafanya kazi najifunza kupiga picha ni kama mazoezi ya maisha kila jaribio ni somo. Mwisho, napenda kupiga picha kwa sababu inaniweka kwenye safari ya kumbukumbu. Kila picha ni sehemu ya hadithi ya maisha yangu. Ninapopiga picha ya mahali fulani napiga pia kumbukumbu ya niliyokuwa, nilipokuwa pale. Ni siku moja, nikiwa, nimekufa na nikiwa mbali. Picha hizo zitakua kama nyimbo za zamani. Zitaniambia nilikuwa wapi, nilihisi nini, na nani nilikuwa. Kupiga picha ni njia ya kuandika maisha bila kuandika maneno. Kwa hivyo ndivyo, napenda kupiga picha sio kwa sababu ni kazi au burudani tu, bali kwa sababu ni njia ya kuishi kwa makini, na njia ya kuona uzuri wa kawaida, kuhifadhi hisia, kujifunza na kuandika hadithi ya maisha yangu. Na kila mara ninapochukua picha, najua kuwa nimechukua zaidi ya picha, nimechukua muda hisia na kumbukumbu.

Wakati wafra najifurahisha kwa njia ambayo ni ya mwenyewe ya kipnapsi na mara nyingi siyo ya kawainda. Sio furaa ya sheree kubwa au kutembea kwa watu wengi. Furaa yangu mara nyingi ni ya utulivu ya ndani na inanjitokeza kwa vitendo vindogu vinavyofanya moyo wangu uache kupiga kwa ndundo wa kawainda. Kwa hivyo, nitakuambia njisi nanjifurahisha wakati wa furaa, si kwa orotha ya maneno ya kufanya bali kwa njisi ya furaa inayonipa, inayonipata na njisi inaviachia, liendele. Kwanza kabisa, wakati ninafuraa nanjikuta nikitabasamu bila sababu ya wazi. Hii ni tabia ambayo inanitokea kama mwili wangu, unajua kitu ambacho akili yangu bando aijachukua. Tabasamu langu linatokea kama ishara ya ndani kwamba kuna kidu kimefanyika ndani yangu na najua kuwa uraisi wa dani kama mtu anavyo pumua baada ya kukaa kwa mda mrefu chini ya mziwa. Tabasamu hili sio la kufanya kwa watu wakaribu, bali ni la kumuambia nafsi yangu haya sasa tuko sawa. Pili, wakati wa furaa nanjipenda, nanjipenda kufanya kitu cha ubinifu, labda kuandika kupiga picha au ata kutengeneza kitu kidugu. Furaa inanifanya nione dunia kama rangi ya za saidi. Ninaanza kuona mambo kama njia tofauti nathani maneno yanapendeza saidi, muziki unaonekana wakaribu sana na ata hewa inakua ya kupendeza. Kwa hivyo, nanjipenda kuandika mawazo yangu bila kujali kama ni mazuri hau si mazuri. Sipa, kwamba, sikuamba nanjiona kama lazima niwe mwandishi, bali ni kwamba furaa inanifanya niwe na ujasiri wa kuonyesha kile ninachoishi. Hapa ndipo nanjisikia kuwa ninaishi kwa kwili. Na kuna kitu cha kipekee, ninachofanya, ninachofanya. Napenda kwangalia vitu vya kawainda kwa macho ya sheree. Hii inaweza, hii inaweza kuwa kikombe cha chai, dirisha, lenye mfuwa, hau ata mtaa wenye watu wengi. Wakati mwingine, furaha ina maana ya kutembea kwenye seemu mzuri. Ina maana ya kuona uzuri, maali ulipo. Kwa hivyo wakati ninafuraa ninapenda kuchukua munda kuangalia mambo mandogu ambayo mara nyingi haya zingatiwi ni kama kuonyesha shukurani kwa maisha kwanjia ya kindogo. Na bila shaka furaa pia inamaanisha kushiriki. I sio lazima hiwe kwa watu wengi mara nyingine ni kwa.

Kuna mandari nyingi ambazo ni mawei kuona kwa njia ya kumbu kumbu andithi na insia. Sio kwa macho tu lakini moja ya maandhari ambayo ilibaki ndani yangu kwa muda mrefu na ninapo fikiria juu yake bado ninajisikia kupumua poleploe ni maandhari ya jua linapozama baharini. Ukitembea peke yako kwenye ufuo wa mchanga. Maandhari ya jua kuzama baharini safari ya hisia. Maadhari hiyo siyo tu rangi ya anga au wimbi la bahari ni kuwa msukumo wa dunia kuzunguka kwa utulivu. Unapoangalia jua likizama unakutana na kitu cha ajabu. Mwili wako unaanza kuelewa kwamba kila kitu kina mwisho lakini mwisho hua sio cha kuogopa. Ni kama kukumbushwa kuwa maisha ni mfululizo wa machapisho na kila chapisho kina sura ya kupendeza. Kwa kawaida watu wengi wanachora maandhari ya jua linapo zama kama picha ya rangi za moto, lakini kwangu ni zaidi ya rangi, ni sauti ya upepo, ni harufu ya uchumvi, ni hisia ya upweke na urafiki kwa wakati mmoja. Maandhari ya pili, upepo wa bahari kama mtu anae kuambia sasa pumzika. Unapokuwa ufukweni, upepo wabahari unakupa hisia ya kufaidi uzito wa dunia. Unapozunguka kidogo, unapata mchanga, unaokanyanga chini ya miguu yako, unapokanyanga kama ukiwa na ukiwa unamuambia dunia, nipo hapa, nipo hai, na bado nina uwezo wa kuendelea. Upepo wa bahari hauezi kuzungumza lakini una sauti. Ni sauti ya uhai, unaposikia wimbi likishika, mwamba, unahisi kama bahari inakusema. Usiogope kuingia ndani ya mawazo yako. Ya tatu, rangi ya jua, sio ya kupendeza tu bali ya kusoma. Jua linapozama rangi ya anga hubadilika kwa taratibu. Inaanza kuwa hudhurungi, kisha inangeuka kuwa nyekundu na hatimaye inakuwa rangi ya dhahabu. Hilo ni somo kubwa, maisha yanabadilika, taratibu na mabadiliko hayo yanaweza kuwa mazuri. Na ukisoma rangi hizo kwa umakini, unapata ujumbe wa upole. Usi harakishe maishani pumzika acha mambo ya yawe pole pole. Na kwa sababu ya rangi hiyo unajua kuwa dunia hai ishi kwa kasi tu inaishi kwa mwendo wa asili. Ya nne wimbi la bahari kama moyo unapiga kwa utulivu. Wimbi linapogonga ufuo sio tu linacheza na mchanga linapiga kwa mwendo wa upole kama moyo. Wimbi linaweza kuwa kali lakini wakati wa machwea linaonekana kama ni mawimbi wa kuimba kwa utulivu. Unapo fikiria unahisi kama mwili wako unaendelea na wimbi unaelewa kuwa hata kama maisha yanaweza kuwa na mawimbi makubwa bado kuna wakati wa kupumzika. La tano ni utulivu wa usiku unaoanza kama kuingia ndani ya kitabu cha maisha. Unapo angalia jua likizama usiku unaanza kuingia pole pole. Siku inaendelea kulala. Na unajua kwamba usiku sio tishio. Bali ni kitu chakuleta amani. Huwa ni wakati ambapo watu wengi huanza kufikiria. Na kwangu ndio wakati mzuri zaidi wa kuona madhara ya kweli. Madhara ya mawazo yako mwenyewe. Unapo kuwa peke yako ufukweni unapata nafasi ya kusikia sauti zako ndani, unapata nafasi ya kufikiria bila kelele na unapata nafasi ya kumshukuru mungu au maisha kwa uzuri ulio kuwepo kwa siku hiyo. Lakini kuna kitu kilichonifanya nishangazwe zaidi. Madhara hiyo haikuwa ya kuona tu bali ya kuleta kumbu kumbu. Kwa sababu wakati huo nilikuwa nimekaa chini ya mti mdogo wa huku nyuma kulikuwa na watoto wakicheza. Watu wakitoka na kuingia na watu wakifanya shughuli zao. Lakini kwangu nilikuwa nimeingia katika hali ya utulivu na ndani. Nilikuwa nimeanza kuelewa kitu. Maandhara nzuri ile unaiona kwa macho bali ile unaiona kwa moyo. Na maandhara ya jua lina zama bahari ilikuwa kama kufungua mlango wa moyo wangu. Nilijua kuwa hata kama maisha yanakuwa magumu bado kuna uzuri wa kushangaza.